Kuna haina mingi ambazo uneza tumia kwa kusaidia jamii. Kama ndugu zako uneza usaidia kifedha, kimwazo, kimawaitha pia. Na kama ni jamii mzima ambayo inezashikana, unezaifanya ni kama unaifanya kimawaitha, unawasaidia kimawaitha. Kama huwezi kusaidia kifedha, kimawaitha pia ineza saidia kwa sababu hao ni ndugu zako ambao wanakutegemea na wanaitaji usaidizi wako hata kama siwa fedha lakini kama unaeza wasaidia kiela, kimawazo, kimawaitha pia vile unavyo weza kama ndugu yao, unasaidia wenzako.